La hasha sipendi chakula chenye mafuta chenye mafuta mingi lakini pia sipendi chakula kilicho na hakina mafuta sababu hio ni kama tu kukula chakula ambacho kimechemshwa na kwangu hakiwezi kuwa tamu bila mafuta kwa sababu vyakula ambavyo vimekarangwa sana sana ndio huwa tamu zaidi.

Na napenda mwandishi wa vitabu anayeitwa Ken Walibora. Vitabu vyake vina mafunzo mingi sana na vitabu vyake nimekuwa nikivisoma kutokea shule ya msingi hadi sasa hivi na bado naendelea kuzisoma ni vitabu ambavyo vina mafunzo mengi ninazingatia kiswahili sana navipenda.